Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Ndiyo, mi napenda kusoma maoni mtandaoni. Ili niweze kujua watu wote wako kwa wako kwa nafasi gani. Na nini inafanya mtu aseme hivyo, maoni mtandaoni inafanya pia we mwenyewe ujue vile vitu zinaenda.